Nimejaribu chakula cha kichina kilichoitwa dumplings na pia sushi ya kijapani. Dumplings ilikuwa na nyama na mboga ndani, zikachomwa au kuchemshwa na zilikuwa tamu sana. Sushi hasaa ile yenye samaki gafi ilikuwa tofauti kabisa na chakula cha kawaida. Nilichokizoea lakini pia ilikuwa kitamu na kipya kwenye ladha. Kama.

Ninapohitaji kustarehe kwanza napata mahali tulivu na pa faragha, labda chumba changu, au bustani kwanza nikaweka mazingira ili na niwe na amani. Kwa mfano nikifunga simu au kuzimia kelele zote kisha napenda kusikiliza muziki, unaonipa hisia nzuri, mara ni muziki wa kupumzika, mara ni wa kuchekesha.

Likizo yangu ndogo ningependa iwe ya kupumzika na kufurahia maisha, ningependa kushiriki likizo yangu ufukweni kwa sababu napenda mazingira ya bahari na upepo mwanana. Ufukweni ningependa kutembea karibu na maji kupumzika nikiangalia mawimbi kupiga picha na kufurahia chakula kizuri cha baharini. Pia ningependa kutumia muda kuzungumza na kum bila mawazo.

Mimi napenda kufanya mazoezi jioni kwa sababu mwili wangu unakuwa tayari baada ya kazi za mchana na napata raha ya kupumzika kabla ya kulala. Lakini mara nyingine nikiwa na shughuli nyingi mchana napenda asubuhi hili kuanza siku nikiwana nguvu na msukumo.

Wakati wa msongo wa kazi na pumzika kidogo, ni kifanya kitu kinacho nipa furaha kama kusikiliza muziki au kutembea kidogo. Pia napanga tena kazi zangu iliniwe na utaratibu nasio kuchanganyikiwa na mara nyingi napenda kuzungumza na rafiki au colleague kupata ushauri na faraja.

Mimi kwa kawaida na mtu wa kuwai kuliko kuchelewa. Napanga muda wangu vizuri na kujaribu kufika mapema kila mahali. Hii inanisaidia kuwa na utulivu, kushughulikia mambo kwa utaratibu na kuepuka msongo wa mawazo na unaojitokeza pale mtu anapochelewa.